Lahasha, mimi binafsi, mimi siwezi kuhishi bila teknolojia kwa sababu teknolojia ni muhimu sana katika maisha yangu, kutumia teknolojia kwenye simu yangu inamanufa mengi. Mimi kama mwanafunzi huwa naitaji sana teknolojia kwa sababu ya masomo yangu. Kwa hivyo siku moja adi bila teknolojia hii itanigarimu mingi sana na itafaya nipoteze mengi sana kwa sababu ujumbe wote wadarasa, ujumbe wote wakazini, unaingia wote kwenye teknolojia au unaingia wote kwenye kwenye simu yangu. Kwa hivyo, siku moja bila teknolojia itanigarimu sana au itanigarimu mengi sana, hiyo ndiyo maana siwezi kaa bila kutumia teknolojia hii.

Katika projekti au katika kazi ambayo nimepewa ya kushirikiana na timu huwa nahakikisha kuwa katika timu kila mtu amechangia mawazo yake na pia naweza inanipa na napa kila mtu nafasi ili nafasi ya kuwa huru kusema chochote ambacho kiko kwa akili yake bila kumcheka au bila kumfanya ahisi kuwa hajajibu swali vibaya, au kumfanya, aisi kuwa mawazo yake si sahihi. Yaani kila mtu, huwa nahakikisha kila mtu, amehishimiwa na mawazo yake yameweza kutiliwa maanani na pia kuheshimiwa. Kwa hivyo, tunaweza kufanya kazi vizuri kwa ushirikiano na pia tunaweza kufika malengo makubwa sana katika projecti yetu.

La hasha, kwangu binafsi huwa sipendi kueka picha kwenye mtandao kwa sababu naamini kuwa kuweka maisha yako iwe ya siri bila watu wengine kujua ni kitu cha muhimu sana kwa sababu humu nje kumeharibika sana, watu wana nia mbaya ya kukuumiza na pia kuangamiza maishani. Kwa hivyo picha zangu mingi na pia vile ambavyo maisha yangu yanaendelea huwa naieka iwe ya siri kwa sababu ya mambo mingi ambao yanaendelea ulimwengu huu.

Huwa natengeneza marafiki wapya kwa njia mingi, niko kwa njia moja huwa natembelea kwenye maeneo mbali mbali, ambayo po naeza kupata marafiki, maeneo kama sherehe, wende kwenye sherehe, ndio, ndipo niweze kupata marafiki. Na njia kupata hao marafiki na ni kuwaongelesha kwanza na kutoka hapo tunawuliza majina Hivo tunaza kulizana kitu ambacho mtu anapenda, kitu ambacho mtu anafanya, kitu ambacho mtu apendi Ndipo tunaza kuwa na urafiki wa karibu na pia kitu nyingine ni kuwa akiza weze kunipatia nambari zao za simu Ndipo tuweze kuongea na kujuliana hali kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda sana kucheza mchezo wa video kwa sababu mchezo huu huwa unanichangamusha akili wakati mwingine ambapo nimemaliza kusoma au nimemaliza kazi au nimetoka kazini nikiwa na uchovu mwingi. Katika kucheza michezo hii ya video inanisaidia sana kupunguza uchovu wangu na pia inanisaidia sana pia kufikiria mahali ambapo kwa sababu inahitaji yani chemsha bongo inahitaji pia uweze kuwa mtu ambao umechangamka na mtu ambaye unafikiria ili eweze kupita michezo hii.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya maua. Na maua ambayo huwa inanipendeza sana ni maua ambayo inaitwa roses. Yani haya maua yana rangi aina tofauti, tofauti, ina rangi ya nyekundu, ina rangi nyeupe, ina rangi ambayo ni ile ya mayai ile ya yellow, bado ina rangi mzuri mzuri, na bado maua haya huwa yanapendeza ajabu, yana harufu mzuri ambayo ninapoinusia au ninaposikia harufu hiyo huwa inanichangamsha na bado ninahisi vizuri kwenye mwili wangu.

La hasha, huwa sipendi kucheza ngoma kwa sababu ngoma si kitu ambacho kinanifurahisha moyoni hadi kwa kusikiza au hadi kwa kucheza. Mimi ni mtu ambaye hupenda mahali ambapo kumetulia na bado kwa kucheza ngoma inaletea kelele mingi na huwa hainifurahishi moyoni. Si kitu ambacho huwa napenda kwa kawaida si kile kitu ambacho kila kila mwanadamu anapenda. Kwa kawaida mwanadamu moja naezapenda ngomo mwngine hapendi ngoma. Kwa kawaida mwanadama anaeza mwingina anaeza penda kucheza boli mwingine hapendi kucheza boli Kwa hivo kwangu binafsi huwa sipendi kucheza ngoma.

Unafwata matukio ya kimataifa? Ndio. Mimi hufwata matukio ya kimataifa wakati mwingi sana katika kwa kusoma gazeti kwa sababu gazeti inanipa matukio mengi na bado inanipa maarifa mengi. Kwa kuisoma naweza kujua ujumbe aina tofauti tofauti ulimwenguni kote na pia naweza kupata ujumbe katika kutazama documentaries ambazo ziko kwenye YouTube ambapo naweza kusikiza na bado inaweza kunipa maarifa kuhusu jinsi ambavyo taifa inaendelea.

Je, unatumia mitandao ya kijamii? Ndio, mimi hutumia mitandao ya kijamii kwa mara nyingi sana, mimi hutumia mitandao kama Instagramu, hua natumia TikTok, hua natumia WhatsAppu, na pia hua natumia mitandao mingine kama Telegramu, na mi katika mitandao hii naweza pia kujifunza vitu vingi, na bado kupata maarifa ya kimataifa kupitia mitandao hii ya jamii. Na pia naeza kujulia wawarafiki zangu hali na bado naeza kufikia watu wengi ulimweguni kote kupitia mitandao hii ya jamii. Kwa hivyo, mitandao ya jamii, kwangu kutumia ni kwa manufaa sana. Ina manufaa sana mashani mwangu mwote, inamanufaa sana kwangu na pia kwa watu wengine.

Niambia kuhusu mziki unaoupenda. Mimi mziki ambao naoupenda ni mziki wa gospeli, yaani ni mziki ambao unaongelea kuhusu mungu. Na mimi hupenda sana mziki ya waadventista. Miziki hii inaimbwa kwa upole, na pia ni miziki ambayo unaweza kuelewa maneno, ambayo inaongelewa huko. Wakati ambapo nasikiza mziki huu Hua nahisi nimekaribia Yesu Kristo Yaani nahisi ya kwamba niko karibu na Yesu Kristo na pia inanivuruta karibu na Yesu na wakati nausikiza huu mziki ni kila siku Wakati ambapo nimetoka kazini au nimetoka shuleni, nimechoka au nahisi uchovu Napousikiza miziki hii inanitolea uchovu na kunipa upumziko ya kutosha.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi kitu ambacho hufanya sana ni kuongea na marafiki zangu kuwasiliana na watu ambao tumo pamoja kule kazini. Huwa tunawasiliana na bado wakati wa mapumziko ni wakati ambapo huwa naenda kukunywa chai au huwa naenda kujipumzisha kwa kuweka kitu kwenye kinywa changu kwa sababu ya uchovu mwingi. Na bado wakati huu ni wakati ambapo naweza ingia kwenye mitandao ya kijami, ili kuweza kujadiliana na wenzangu ambao wako katika kampuni zingine ambapo wako mbali na mimi. Na pia wakati huu naweza kufanya vitu ambazo sikuwa nimemalizia, kazi ambazo sikuwa nimemalizia naweza kumalizia wakati huu kama sinu uchovu.

Mandhari mazuri ambayo nimewahi kuiona ni mandhari ya kule uhuru park. Yaani huo upande ina mandhari mazuri kwa sababu ina iko na grassi mzuri ambazo zimemea, ambazo zimenawiri vizuri, ambazo zinakaa zinakaa ziko na afya, zinakaa zimo na afya. Na bado, kuna maji, kama bahari hivi, kuna vitu vingi ambavyo nizakuvutia kwenye huo parki ya uhuru Park.

Hulka au tabia ni nayoipenda kwa wenzangu au kwa watu wengine ni tabia ya kushirikiana na pia tabia au hulka ya kusaidiana. Ninapoona watu ambao wana ukarimu na kukaribisha watu au ukarimu wa kusaidia watu ambao wasiojiweza huwa inafanya nifurahishwe na tabia zao.

Kitu cha kwanza kabisa, ninapojiandaa kwenye mkutano huwa nahakikisha kuwa mambo yangu ambayo nilikuwa nimetayarisha nafanya hiyo siku. Nimeamka mapema, nikafanya, nikamaliza kwa sababu ili nisiweze kuchelewa hata kwa dakika moja, nisiweze kuchelewa kwenye mkutano. Kitu cha pili kama ni agenda ambayo tunaenda kuiongelelea huwa nahakikisha kuwa nimeweza kufanya research yangu kupitia mitandao ili kuweza kujua ini kitu gani ambacho tunaongelelea na umuhimu na ili ninapokuwa mkutanoni niweze kuchangia katika mambo mengi.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Kwa mimi binafsi, ujuzi ambao ningependa kuimarisha ni ujuzi wa kuongea na wale wasioweza kusikia. Yaani ambao hawana uwezo wa kusikia, ningependa kujifunza jinsi wanavyofanya mikono ili niweze kuongea na wao kupitia ishara za mikono. Huyo ndio ujuzi ambao ningependa kuimarisha, ambao nilikuwa nimeuanza awali na bado sijaimarika kabisa kwa hivyo ningependa kuumarisha, ili niweze kukuwa bomba, mwanamke bomba katika hiyo sekta.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Katika kuandaa ripoti za kazi, huwa nahakikisha kuwa kila kitu imeekwa kwenye kwa utaratibu unaofaa. Kama kwa mfano, ripoti hizi tulikua, kama ripoti za kazi ambazo na shughulikia wakati huu, nilihakikisha kuwa nimezifanya wiki ijayo kwa sababu tulikua tupeane hizo ripoti siku ya leo. Kwa maana nilifanya siku kabla ya siku ya mwisho Nikazipanga vizuri jinsi ambavyo zinafaa kupangwa.

Juisi ninayoipenda sana ni juisi ya tunda la maembe. Juisi hii hua inamanufaa mengi sana kwa mwili wangu na pia hua inautamu. Yani inautamu fulani ambao hua unanipendeza sana. Na pia juisi hii hua inanisaidia sana katika kuchangamsha mwili wangu wakati ninapo kuwa na uchovu hua inanisaidia sana. Na pia hua iniongeza sana.

Nilipo kuwa utotoni, nilipenda sana kucheza, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu, mcheza wa aina tofauti, tofauti, kuna mchezo ambao tulikuwa tunacheza ya baba na mama, ilikuwa mchezo wa kufana sana, ilikuwa mchezo wa ambao ulikuwa na maarifa mingi na bado kama mtoto ilikuwa inapendeza sana. Na pia kulikuwa na mchezo ambao ilikuwa wakucheza kamba au kuruka kamba na kulikuwa na mchezo wa jifiche nikutafute huo mchezo ulikuwa unapendeza sana ulikuwa unafanya kila siku adinaeza kutoroka nyumbani ili niweze kuenda kucheza mchezo kama hiyo Yaani michezo ilikuwa sehemu kubwa sana ya maishi yangu nilipo kuwa mtoto.

Nama huwa natumia video kwenye mawasiliano, mawasiliano aina tofauti tofauti, huwa natumia video kwa mawasiliano kwenye tiktoki, mawasiliano kwenye whatsappu na marafiki zangu. Yaani ambao watu ambao ninawajua peke yao, ndiyo nawatumia video kwenye mawasiliano. Na pia katika kama mwalimu, huwa natumia video kwa wanafunzi wangu, ili kuwaelezea mambo tofauti tofauti, ili waweza kuelewa kupitia video hiyo.

Mimi hupendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati huwa si kali sana na huwa hainiumizi. Yani mwanga mkali sana huwa unamadhara mengi kwenye mwili kama naeza kuleta kansa kwa sababu miale hiyo ikona some radiations ambazo zineza kuleta ugonjwa wakansa ambao ni skin cancer. Lakini mwanga wakati ni mzuri sana kwenye ngozi na pia inaleta manufa mengi kama inaleta vitamin D.

Mimi hupenda sana kahawa kwa sababu kahawa ina manufaa mengi, licha ya kahawa kujulikana kuwa na kafein na hukuletea uzoefu wa kukunywa hii kahawa huwa naipenda sana kwa sababu ya uchangamfu ambayo inaniletea kwenye mwili na huwa sipendi chai kwa sababu chai ina maziwa mengi na kwangu maziwa si kitu ambacho kinanifurahisha kwenye mdomo, huwa sipendi jinsi ambavyo chai inaonja kwenye mdomo wangu lakini kahawa inaniletea uchangamfu na ni zuri sana kwenye mwili.

Kwa kusherehekea mafanikio ya timu, huwa napendelea sana kuenda mahali ambapo, tunaeza kuketi na kujadiliana na kuongea, yaani tunaenda kwenye sherehe, tunaenda kwenye hoteli, tunaenda kwenye restauranti kubwa, ambapo tunaeza kuenda kusherehekea ufanisi wetu au ufanisi wa timu yetu ambayo tumekuwa tukishabikia kwa muda mrefu. Huwa ni ya kufurahisha sana na bado unaeza kuongea na marafiki zako na pia kuwa na wakati mzuri na wenzangu.

Ndiyo, mara mingi nimefikiria kuanzisha biashara yangu kwa namna mingi. Mara kwanza, nimefikiria kuanzisha biashara ya kuuza mayai, lakini kwa sababu ya fedha imenirudisha nyuma sana. Lakini nimefikiria mara mingi sana kuanzisha biashara yangu binafsi ili niweza kujinua kifetha. Kwa sababu katika kuanzisha biashara, utajiinua kifetha, na bado unahitaji pesa mingi kuanzisha lakini mapato ni makubwa sana unapo anzisha biashara. Kwa hivyo napenda sana na pia nafikiria tena hivyo hadi wakati ujao napo kuwa na hela niweze kuanzisha biashara yangu.

Siku ya kuzaliwa kwangu, mimi hupenda sana kwenda kwenye restauranti kubwa ama kwenye hoteli kubwa ambapo naenda ambapo huwa nasherekea na marafiki zangu wa aina mbalimbali marafiki wenye kiwango cha juu cha pesa na marafiki wenye kiwango chini cha pesa huwa tunakaa tunasherekea na bado pia kuwaalika familia yangu mzazi kama mama aliyenizaa huwa namwalika na bado nampa zawadi katika hiyo siku.

La hasha, mimi huwa sipendi kuvaa vipuli kwenye kama urembo kwa sababu vipuli vina madhara mengi sana kama kwa mfano kuvaa vipuli kwenye masikio inahusiana na kutoboa masikio, yaani unapotoboa unaskia uchungu na bado katika kutoboa iko na madhara mengi sana ambayo huwa sipendi. Na pia juwa napenda sana nikiwa naonekana natural Yaani nikiwa na sura yangu vile ambavyo iko bila kuongezia urembo au bila kuongezia vipuli vyovyote.

Mimi niko kwenye ujanani mwangu na ningependa, kwangu ningeweza kusema kuwa, ningependa tu kubaki kuwa mdogo na nibaki ujanani mwangu kwa sababu katika ujana unaweza kupata vitu vingi, kuna manufaa mengi sana ya kuwa kijana, una nguvu mwilini, unaweza kufanya kazi yoyote na na bado unaonekana mdogo, bado mchangamfu, magonjwa bado hayajaanza kushika uko tu sawa uko buheri wa afya.

Huwa nafanya mazoezi, na mazoezi ambayo ninayafanya ni mazoezi kwenye gym. Huwa naenda kwenye jimu, huwa na vyuma ambavyo vinaniweza kuniongezea misuli, na pia nafanya mazoezi ya kukimbia pia. Na huwa nafanya mazoezi mara tano kwa wiki, yaani kutoka jumapili hadi alhamisi. Na wakati ya ambapo nafanya hii, haya mazoezi ni wakati baada ya darasa yani ukule saa kumi na moja hadi saa moja ya usiku. Naam, baada ya kufanya haya mazoezi huwa nahisi mwili vizuri sana kwanza baada ya kukoga bada ya kufanya mazwezi haya.

Ndoto yangu kubwa zaidi, humu duniani, ni kuwa na gari kubwa, gari aina ya Audi kutoka Germani. Kwa sababu gari hii ya Audi kutoka Germani, iko na vyuma ambavyo ni vya nguvu. Na wakati mwingi huwa naona inaendeshwa na wale viongozi wa kubwa wakubwa ambao wako na hela. Nami pia ningependa kusikia raha ambayo huwa wanasikia. Ningependa kuendesha gari mwaka Two years from now Yani ningependa kuwa na gari kubwa na pia nyumba kubwa ambayo iko na vitu mingi ambayo ni vya maana kama vile friji kuwa na Washing machine vitu mzuri mzuri ambavyo vinaweza kunisaidia kwa hiyo nyumba.

Ndiyo, mimi uwa na wafahamu majirani zangu vizuri sana. Nime wafamu vizuri sana, na wajua kwa majina, na huwatunaongea, na wajua tabia zao, ni watu ambao ni wazuri, watu ambao wanaelewa, ni watu ambao wanatumia vyombo zao vizuri, yaani na wajua kwa ndani na pia kwa nje, kwa sababu ni watu ambao ni wakarimu pia.

Njia ninayotumia katika kutulia kwangu huwa natumia njia ya kulala Ninapo lala huwa napata kupumzika vizuri na ninapoamka huwa nahisi mwili upungufu wa uchovu na huwa nalala kwa muda wa masaa moja ama one hour ili niweze kuamka alafu baada kuamka uchovu unakuwa umeisha.

Lahasha, mimi huwa sipendi kununua vitu mtandaoni kabisa kwa sababu ya tukio ambalo lililo nifanyikia mwaka ujao mwaka ujao niliweza kununua kitanda kwenye mtandao na baada ya kununua hicho kitanda na baada ya kukilipia hicho kitanda hakikuweza kufika mahali ambapo naishi kutoka huo wakati niliamua kuwa akuna siku ambayo nitawainunua kitanda au kitu chochote mtandaoni kwa sababu huo hao watu ambao wanauza vitu mtandaoni ni walagai sana na siweza kuamini tena mtu wa mtandaoni kununua vyombo vyangu.

Mwaka mpya huwa nasherehekea kwa kuwatembelea familia zangu, kwa kutembelea akina akina nyanya, akina bibi, kwa kutembelea akina babu, na bado tutaasherehekea pamoja kama familia, tukiwaa tumefurahi sana kwa sababu siku hii ni siku ya familia, na huwa tunakua na wakati mzuri, na tuna tunakula vyakula aina tofauti, tunajadiliana baada ya kula, na tunakua na furaha sana.

Maraa nyingi huwa nawa wasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na tathima. Yaani tunapokutana hau tunapowasiliana kila mmoja amee ako na nafasi yake na pia kila mmoja ameweza kupatiwa heshiima nheshima yake. Kwa hivyo tunawashilina kwa heshima hakuna hua huwa nawasilina nao bila kuwambia au bila kuongea kitu ambacho kitakuja kuumiza baadae. Au kitu ambacho kitawachwa na maswali mengi au kuwafanya waweze kupoteza imani yao kwao.

Mfereji wa televisheni ninao ufwata ni mfereji wa stizeni. Mfereji huu, hu una vipindi vingi, vipindi vya aina tofauti, ambavyo vina mafundisho tofauti na mafundisho mazuri kwenye maisha. Vipindi hivi ni kama zora, vipindi vya neema, ambavyo vinafunza kuhusu maisha, vinafunza kuhusu ndoa, tabia, hulka za watu, na pia jinsi ya kuishi na watu katika jamii. Na pia ina katika mfereji huu bado kuna vitu vingi kama kama habari za mtandao.

Huwanakaa hadi saa nne ya usiku kwa sababu ya mambo mengi ya kwanza naeza kuwa nasoma. Hiyo ndiyo maana nakaa kwenye mtandao au naweza kukaa tu nikisoma vile ahadi mtandao. Na pia naeza kaa kwa sababu ya kufanya shughuli zangu za nyumba hapa na pale.

Nikiwa dukani kwa mfano, nimeajiriwa kufanya kazi kwenye duka, huwa na shugulikia wateja kwa njia ya heshima, na pia huwa nawaongelesha kwa njia ya ukarimu na kwa sauti ya pole pole, hau pia natumia majina au maneno matamu matamu kama karibu customer, karibu nataka nini, ni kuhudumie nini, ni kupe nini, ni kusaidie vipi, unataka nini, inaweza kukusaidia pande gani, wapi huelewi Ani maneno matamu, matamu ambayo yanaweza kuvruta uyu, inaweza kuvruta mteja Nabado inaweza kumfanya arudi tena mara ya pili.

Kwa mara nyingi, mimi upendelea sana kusoma, yaani mimi upendelea sana kusoma kuliko kuandika Heri kusoma kuliko kuandika kwa sababu kuandika ina uchovu mwingi na abada usielewi. Lakini kwa kusoma, naweza kupata mambo mengi na kwanza kwa tika huu mwaka namini kuwa naweza kufika katika lengo langu la kusoma vitabu tano ambavyo nimekuwa nimezieka kusoma vitabu ili niweza kuinua mawazo yangu na kutopanua mawazo yangu katika nyanja mbali mbali za vitu kwa hii dunia.

Mimi hu pendelea viatu ile aina ya viatu za wasichana ambazo huwa ziko juu Yani viatu ambavyo vimeinuka huwa napendelea hivyo vyatu kwa sababu ya njia mingi ya kwanza hivyo vyatu zinanipa comfortability ambayo nikiaeza kutembea mbele ya watu naeza kuhisi niko na ile confidence ya juu sana.

Vile ambavyo nilikuambia mimi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu. Kwa hivyo mimi huenda maktabani mara kadhaa sana. Huenda maktabani karibu kila siku kwa wiki. Siku tano kwa wiki huenda maktabani ili kuweza kupata maarifa. Si ya shule peke yake bali pia maarifa kutoka vitabu tofauti tofauti kutoka kwa waandishi tofauti tofauti. Lakini haya maarifa ni kutoka kwa vitabu tofauti tofauti zenye maarifa hayo. Ambazo zinaeza kunikuza.

Naam mimi hupenda sana kusafiri kutumia GPS kwa sababu GPS ni rahisi sana na ni njia moja ya kutumia teknolojia kwa sababu ni rahisi sana. Yaani inakupeleka mahali ambapo unaona Lakini kwenye ramani unangangana sana kutafuta njia Lakini kwenye GPS inakufanyia vitu mbio mbio haraka haraka unaweza kumaliza unaweza kufika mahali ambapo unaenda kwa njia rahisi sana.

Kusema ukweli huwa singoji barua pepe kwa sababu hakuna mtu ambaye huwa tunawasilina nae kwa kutumia barua pepe Kwa hivyo huwa sinahaja kungoja barua pepe barua hii pepe kwa njia yoyote huwa natulia tu na chati kwenye whatsappu kwenye instagramu kwa vitu zingine lakini kwenye kutumia barua pepe ni nadra sana kwa maisha yungu.

Mimi kupenda mavazi ya sketi, yani kwa sababu mavazi haya yana heshima sana, ni mavazi yambayo hayaonyeshi mwili wa msichana, au hayaonyeshi mtu vile ambavo yuko katika shape yake ya mwili. Kwa hivyo, napendelea sketi, na reason ingine ya kupenda sketi ni kwa sababu sketi inaminika kuwa ni njia mzuri ya kusitiri uchi wako. Pia ni nzuri sana pia katika dini yetu tunambiwa katika kuvalia sketi Unaweza kwebuka mambo mengi kama mambo ya kuwafuta wavulana wengi katika maisha yako ambao wanaeza adi kuthulumu kwa kulala na wewe vibaya.

La hasha mimi huwa sipendi kuimba mara nyingi sababu ya kwanza ya kutopenda kuimba ni kwa sababu sina sauti kabisa nimejaribu kwa mara mingi mara nyingi kujaribu kuimba au kujaribu kufanya mazoezi ili niweze kujua kuimba lakini imenikataa kabisa kuimba si kipawa changu na ni kitu ambacho nimekubali maishani.